Filamu yangu ambayo ninaipenda saizi ipo kwenye runinga na iko kwenye televisheni ambayo ni ya Citizen inaitwa Ayana. Hili sio komedi wala sio action lakini ni ya drama. Inahusu familia mbili, familia moja ambaye iko na mzee ambaye ameoa mke mmoja lakini alipata mtoto na mchumba wake ambaye alimuacha kitambo sana. Kwa hivo, iko na hadithi nzuri sana. Pale kuna drama kuhusu. Hawa wanawake wawili ambao hawapendani, hawapatani. Na pia wako na mume ambaye ako na pesa mingi, ako na mali, na pia ni daktari. Wanao wasichana wawili na hao wasichana wawili mmoja wa yule msichana amezaliwa na mtu wa nje asa wabibi kabisa wa hile nyumba. Kwa hivo iko na changamoto nyingi hiyo nyumba, na huwa ninafanya kazi yangu mapema ili niweze kuona. Mara ya kwanza nilipoiona haikunifurahisha sana kwa sababu kulikuwa na drama nyingine ambayo ilikuwa inaisha na hiyo ambayo ilikuwa inaisha likuwa tushawazoea waigizaji, kwa tumezoea mpaka ile nyimbo lakini sasa wakati walipomalizia hiyo kawa. Sikuipenda vile imenichukua muda, hasa wakati ambapo nimeanza kuelewa storyline vile inaendelea kitu ambacho kilinifanya nikakua na hamu ni wakati niliona hadithi inaenda ikiwa na wa changamoto kwa hio familia kwa hivo ikawa hadithi sasa inakua tamu zaidi na pia ni wakati ambao tunakaa na watoto wangu wengine au familia kitazama ni kitu ambacho kinatuleta pamoja hata tukiwa tumesafiri utapata wakati ule kila mtu mahali alipo anaitazama mwenye kipindi ambacho ningependa kuona tena hasa kwa yale ambayo kunazo zile episodes ambazo nime zimenipita hua napenda sana ni nione yoote sababu ya vile inaleta inaleta hisia nzuri kama hivi sasa najitayarisha na kupika mapema wakati unapofika niwe niko tayari kuweza kuona hii nikipindi ambayo tunapenda hadi wakati wenzetu wanatupigia simu tukiona hiyo kipindi huwa tunasema tutaipokea badaye sio kwa sababu tunafanya jambo lingine la maana lakini ni ju kwa sababu ni filamu ambayo tunaipenda ni drama ambayo inatusisimua.